Ninatamani kusikiza muziki leo. Ni aina gani inafaa? Labda muziki wa zamani. Ule wa babu zetu. Kuna nyimbo nzuri za taarab. Zinaburudisha moyo, au, nisikilize rumba? Inafurahisha na kunifanya nitake kucheza. Ninamkusanyiko mzuri wa nyimbo kwenye simu yangu. Nitachagua wimbo wakupendeza. Niusikilize ukijirudia. Muziki una nguvu ya kubadilisha hali ya moyo. Ukiwa na huzuni, muziki unakuondolea. Ukiwa na furaha, unakuongeza. Leo ninahisi vizuri, nitacheza kidogo tu nyumbani, hakuna mtu anaona, nitafurahia bila aibu.

Msimu wa mvua umeanza, ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Ardhi iko tayari, nimeshalima wiki iliopita. Mvua itasaidia, mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora, nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye, ana mbegu za aina nzuri, zinazaa sana. Msimu huu ni rahma kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati hii vizuri, nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda, wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula chakutosha.

Je kazi hii ndio nitakayofanya miaka mingi ijayo ninafikiria mabadiliko ya kazi. Napenda kazi yangu lakini naona hakuna maendeleo. Nimekua hapa miaka mitatu bado nafanya kazi ile ile. Je niombe kuhamishwa idara nyingine au nitafute nafasi mpya katika kampuni nyingine. Lakini kubadilisha kazi ni hatari. Hapa nimejua watu ni mchakato, ninajua kila mtu. Mahali pengine, nitaanza mwanzo tena lakini mshahara zaidi na nafasi ya kukua ni muhimu inahitajika kufikiria kwa makini. Labda, nitazungumza na maneja wangu. Nione kama kuna fursa ya maendeleo. Niombe msaada wa karibu yangu pia.

Kazini kuna msongano sana leo. Kila mtu anatembea huku na huko. Kuna tatizo la takrim katika mfumo wetu. Wote tunajaribu kutatua. Lakini hatujaelewa chanzo. Manager wangu alani uliza kila dakika tano. Ni nini kinaendelea? Najibu. Upole. Sijui zaidi. Nina hitaji muda wakufikiria. Lakini masisitizo wananipa unazidi. Nita chukua pumziko kidogo. Nifike kisimani. Ninywewe maji. Labda kili utakuwa wazi badae. Naomba wenzangu anisaidie kuangalia. Kazi kwa watu wawili ni haraka zaidi. Natumaini kesho mambo yata kuwa bora. Leo ni siku ya changamoto tu.

Hawa, hewa leo ni baridi sana. Mvuwa inaonekana itanyesha. Je, nichukue mwavuli wangu. Lazima nichukue. Siwezi kuchelewa kwa sababu ya mvuwa. Nguo hizi zitakuwa za kutosha. Au niziishie jaketi. Nadhani jaketi ni lazima. Anga limeanza kuwa na mawingu mingi. Baridi hii inanifanya nitamani chai ya moto. Nikifika kazini, nitanunuwa chai. Hali ya hewa inabadilika kila siku. Siwezi kutabiri. Hebu niende mapema kabla ya mvua haijanza kunyesha.

Mwalimu alipigia jana anasema mtoto wangu hana kazi ya nyumbani. Je, ni kweli? Lazima nizungumze naye leo yeye anasema amefanya kazi zote. Lakini mwalimu anasema tofauti. Ninahitaji kuelewa nini kinaendelea. Labda anacheza sana anasahau masomo. Nitamwelezea umuhimu wa kufanya kazi ya shule kwa wakati. Elimu ni ufunguo wa maisha mazuri. Bila elimu utakuwa na shida baadaye unataka ninataka niwe naye kesho jioni tuangalie kazi za kipamoja. Nitamsaidia kama hana uelewa. Watoto wanahitaji msaada wa wazazi sio lawama tu.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

Nyumba inahitaji kusafishwa leo. Vumbi limeja kila mahali. Nitaanza na chumba, cha kulala. Nifunge vitanda vizuri. Vyombo vya kuchomea vikohozi vinahitaji kuainishwa. Sakafu lazima ifagiwe na kupanguliwa. Ninahitaji kusafisha bafuni pia. Iwe safi kabisa. Kazi ni nyingi lakini nitafanya pole pole. Nitawasha muziki, nifanye kazi ikiwa na furaha. Watoto watanisaidia kupanga vitu vyao. Vyumba safi inatoa amani na moyo. Ninafikiri nitatumia saa mbili tu. Baada ya kusafisha, tutakaa kwenye nyumba safi na kupumzika.